Harufu ambayo huwa ninaipenda ni harufu ya manukato. Kwa maana ya manukato yale ambayo tunatumia kujipulizia au kujipaka. Ikiwa ni manukato ambayo yako katika mfumo wa maji ya mfumo wa hewa ni harufu ambayo huwa ninaipenda sana. Binafsi yangu huwa nina tumia manukato kabla sijaenda kazini na kwenye shughuli zangu binafsi za kila siku. Huwa napenda kujipulizia manukato ili niweze kunukia. Mara nyingi huwa nina tenga budget kabisa ili kusudi kama ikitokea manukato yangu yameisha ni nayo yatumia. Niweze kununua mpya ili niweze kunukia zaidi. Kwa hiyo huwa binafsi yangu huwa ninaipenda harufu ya manukato ya kujipulizia ili niweze kunukia mimi binafsi na watu wengine wasihisi kwamba labda ni na harufu ambayo sio nzuri kwao.

Kitu cha kwanza ambacho huwa ninapenda nikiwa na marafiki zangu, kwanza kabisa ni kuhadithiana hadithi na kupeana mawazo mbalimbali ya juu ya mambo ambayo yametokea katika maisha yetu. Kwanza hua ninapenda kusimuliana mambo mbalimbali, kuhusu siasa, kuhusu fursa za ki uchumi. Na hadithi ambazo ziliwahi kutokea katika kipindi cha utoto wetu au kipindi ambacho tunakuwa au kipindi ambacho tulikuwa tupo shuleni. Sababu kubwa ni kwa sababu marafiki nadhani ni sehemu ya kuweza kupata mawazo mapya. Ni sehemu ya kuweza kujenga furaha burudani. Lakini pia ni sehemu ya kuweza kusaidiana juu ya matatizo mbali mbali.

Kuhusu mchezaji bora wa kikapu kwa upande wangu huwa ninampenda mchezaji wa kimarekani ambaye anacheza katika ligi ya amarekani ni Stephen Curry. Ni mchezaji ambaye nilikuwa ninamfuatilia katika kipindi anacheza katika timu ya Golden State. Ni timu ambayo huwa nilianza kuipenda baada ya kumfuatilia Stephen Curry. Ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa sana. Na anawezo wa kurusha mipira ya mbali na kufunga kwa ujuzi ambao ni wa kitalamu na wa kipekee. Na kuhusu sababu kubwa ya kumpenda ni sababu hiyo anaujuzi mzuri na anauwezo wa kufunga magoli mazuri. Na pia ana uwezo wa kuwachanganya wapinzani na kuisaidia timu yake kueza kushinda mechi na kuchukua kikombe. Lakini siku ambayo nilimuona mara nyingi nilikuwa nina muona nikiangalia zile taarifa na nikiangalia video mbali mbali mtandaoni ju ya uchezaji wake na nilikuwa ninavotiwa na namna ambavyo anacheza. Lakini kibindi ambacho namuona anacheza kitu ambacho peke nina kifurahia ni namna yake ya kipekee ya uchezaji.